Kwa wastani, mimi hupendelea baridi kushinda joto. Kwa sababu, kwa msimu wa baridi, mimi naweza kuvaa nguo ambayo ikona joto kama vile sweater au koti. Lakini wakati wa joto, huwa nadondokwa sana na jasho ambayo inanifanya nisiwe najisikia nikiwa huru wakati natangamana na watu. Hivyo basi, mimi hupendelea sana wakati wa baridi kushinda wakati wa joto. Vile vile, wakati wa baridi, mwili unaweza fanya kazi kwa haraka na kwenda mwendo mrefu nikiwa nafanya mazoezi. Ilhali wakatu wa joto, inaweza nizuia kufanya mazoezi na kutembea kwa muda mrefu na kufanya kazi zangu navyotaka.

Wakatu wafuraha, najifurahisha kwa njia rahisi na yenye maana. Huwa napenda kushiriki wakati huo na watu wakaribu haswa familia au marafiki kwa mazungumuzo, vicheko au kula pamoja. Pia, huweza kusikiliza muziki, ninaoupenda, kutembea kwa utulivu, na kutafakari kwa shukran. Kwangu, furaha haimanishi kelele nyingi, bali ni amani ya ndani, kushukuru na kufurahia muda uliopo.

Chumba changu cha kulala ni safi, kitulivu na chenye mpangilio mzuri. Kina kitanda, kilichopangwa vizuri, godoro zuri linalonipa usingizi wa kutosha, na meza ndogo ya pembeni kwa mahitaji muhimu. Napendelea rangi za utulifu zinazo saidia kupumzisha akili baada ya siku mrefu, kama vile rangi ya majano. Kuna mwanga wa kutosha mchana na taa laini usiku. Ili kudumisha hali ya utulivu, chumba hiki hunipa faraga, mapumuziko ya mwili na akili na nafasi ya kutafakari na kujiandaa kwa siku inayofuatia.

Napenda sanaa ya uwalisia na sanaa ya kisasa yenye ujumbe wa kijamii. Nathamini sanaa iliosimulia adithi inayoonyesha maisha alisi ya watu au kuibua tafakari kuhusu jamii mazingira na utu wa binandam. Pia napenda sanaa inayotumia ubunifu wa rangi na umbo kuwasilisha isia au mawazo kwa njia ya kipekee. Kwangu sanaa nzuri si ile ya kupendeza macho pekee. Bali, ni ile inayoguza fikra na kuacha ujumbe wa kudumu.

Mimi napenda kununua vitu kwanza kwa mitandao, kwa mitandao ya kijamii, kwa maduka ya mitandaoni na pia napenda kununua kwa maduka ya jumla, ambayo yapo mtaani ninapoishi. Napenda pia kununua kwa maduka ya reja reja ambayo yako kijijini ninapo ishi.